Kinacho nifanya nicheke ni vitu raizi na vya ukweli. Ucheshi wa kawaida, utani wa gafla au maneno yenye akili. Hadithi za kuchekesha, zinazotokea bila kupangwa. Kuona watu wakifurahia maisha au wakifanya kitu kwa furaha ya dhati. Wakati mwingine, hata na kumbukumbu za zamani au makosa madogo ya kila siku hunifanya nicheke.